Ninawatia moyo wenzangu kwa kuonyesha shukrani na kutambua juhudi zao, hata kwa mambo madogo wanayofanya vizuri. Maneno ya pongezi, moyo wa ushirikiano na msaada wa dhati ujenga hali chanya kazini na kuwafanya watu wajihisi kudhaminiwa. Pia napenda kuwahimiza kwa kuwasaidia pale wanapo kwama kushiriki mawazo au uzoefu wangu na kuwasikiliza kwa makini.

Napenda juisi ya machungwa kwa sababu ni yenye ladha safi, yenye asili kidogo na hutuoa vitamini c muhimu kwa afya. Juisi ya machungwa hunipa nguvu na kunifanya nijisikie freshi hasa asubuhi au baada ya mazoezi kidogo. Zaidi ya hapo, napenda pia juisi ya matunda mengine mchanganyiko kama matunda ya pori, kwani uchanganya ladha tamu na kioevu kidogo cha asidi na hunipa hisia ya afya na furaha ya kinywaji.

Ninahifadhi data yangu katika sehemu salama za kidijitali, kama vile kompyuta zenye nywila na programu za cloud, zinazotambulika. Hii husaidia kulinda taarifa muhimu dhidi ya kupotea kuibiwa au kuharibiwa kwa bahati mbaya. Zaidi ya hapo, mara nyingi hufanya backup mara kwa mara, ili kuhakikisha nakala za data zipo salama ikiwa kitu kisitokee kwa data ya awali.